Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipoona biashara niliyokuwa nimeanzisha kwa kwa juhudi na subira ikianza kufaulu. Haikuwa safa safari rahisi kwani kulikuwa na changamoto nyingi kama ukosefu wa mtaji wa kutosha, kufanya maamuzi magumu na nyakati ambazo nilihisi tamaa au kuchoka. Hata hivyo, kupitia nidhamu, kujifunza kutokana na makosa na kufanya kazi kwa bidii kila siku nilianza kuona mabadiliko chanya. Wataja waliongezeka mapato yakaanza kuwa ya uhakika na biashara ikawa chanzo imara cha kipato. Tukio hilo lilinipa imani kubwa ndani yangu, likanifundisha umuhimu wa uvumilivu, mipango mizuri na kujiamini. Zaidi ya hayo mafanikio ya ya biashara yalinifanya nijisikie fahari kwa kwa sababu yaliweza kusaidia familia yangu kutoa ajira kwa wengine na kunipa uhuru wa kupanga maisha yangu kwa namna bora zaidi. Tukiwa hili limekuwa chanzo kikubwa cha motisha katika maisha yangu.

Pia, napenda kuendesha baisikeli. Kwa sababu hunipa njia nzuri ya kufanya mazoezi, huku nikifurahia mazingira yanayo nizunguka. Kuendesha baisikeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili na akili, kwani hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Pia hunipa muda wakuwaza na kupunguza msongo wa mawazo hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Napenda zaidi kuendesha baisikeli wakati wa asubuhi au jioni. Hewa inapokuwa tulivu na baridi. Jambo linalofanya zoezi liwe la kufurahisha zaidi. Zaidi ya hapo, kuendesha baisikeli hunifundisha nidhamu na uvumilivu, hasa ninapokutana na safari ndefu au barabara zenye mteremko. Kwa ujumla, besikeli ni njia ninayopenda ya kujitunza kiafya, kufurahia muda wangu binafsi na kujenga mwili mwenye wenye nguvu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa usimamizi wa muda na mipango ya kazi. Hasa kutokana na majukumu mengi ya biashara na maisha binafsi. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kupanga vipaumbele vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kazi zangu za kila siku. Pia nahitaji kuboresha ujuzi wa mawasiliano ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kujenga mahusiano bora kazini na katika biashara. Zaidi ya hayo, kuimarisha ujuzi wa kifedha kama kupanga bajeti, kudhibiti matumizi na kufanya maamuzi sahihi ya kifedha kutachangia ukuaji endelevu wa biashara yangu. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi huu kutaniwezesha kujiboresha binafsi na kufikia malengo yangu kwa ufanisi zaidi.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninazingatia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara, ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Hutumia zana za mawasiliano kama barua pepe, simu na mikutano ya mtandaoni kupanga kazi. Kufuatilia maendeleo na kutatua changamoto kwa wakati. Pia huweka malengo na ratiba zilizo wazi ili kila mshiriki ajue kinachotarajiwa kwake na muda wa kukamilisha kazi. Kujenga uaminifu ni muhimu hivyo huakikisha ninaheshimu muda wa wengine na kutimiza ahadi zangu. Zaidi ya hayo, napenda kuhimiza ushirikiano na kutoa mrejesho wa kujenga ili timu ibaki na motisha. Kwa ujumla, nidhamu wazi na mawasiliano mazuri unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na timu ya mbali.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Kwa sababu, ninaamini ninjia muhimu ya kulinda mazingira na kueka mazingira safi. Hutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki, chuma na makaratasi. Taka zinazoweza kuoza, huweza kutumika kutengeneza mboji huku zile zisizo oza zikikusanywa kwa ajili ya kucha kato tena. Kugawanya taka unisaidia kupunguza utafu wa mazingira, kupunguza mzigo kwa maeneo ya kutupa taka na kuhimiza matumizi bora ya rasili mali. Pia hunifanya nijisikia mwenye uwajibikaji kwa mazingira na afya ya jamii kwa ujumla.

Ninapohisi wasiwasi, hujaribu kwanza kutulia kwa kuvuta pumzi ndefu na polepole ili kutuliza mawazo yangu. Pia hutafuta muda wa kujitenga kidogo na shuguli zinazo nisumbua, kama kutembea, kufanya mazoezi mepesi, au kusikiliza muziki unaonipa utulivu. Wakati mwingine, huandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi na kupunguza mzigo wakihisia. Pia huzungumza na mtu ninaye mwamini ili kushirikiana hisia na kupata mtazamo tofauti. Zaidi ya hayo, kujikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha hunisaidia kupunguza hofu na kurejesha umakini wangu.

Natumia gari yangu binafsi kila siku kwa sababu hunipa uhuru na urahisi wa kupanga ratiba zangu bila kutegemea usafiri wa uma. Kuendesha gari hunisaidia kuwahi kazini, hasa pale ninapokuwa na shuguli nyingi au ninapohitaji kusafiri kuenda maeneo mbalimbali kwa haraka. Pia hunipa faraja na faraga wakati wa safari. Jambo linalonifanya nijisikie mtulivu zaidi. Kupitia gari langu ninaweza kubeba vitu kwa urahisi na kubadilisha ratiba endapo kuna dharura Ingawa kuna changamoto kama garama za mafuta na matengenezo Ninaona kutumia gari langu ni njia inayofa zaidi kwa maisha na majukumu yangu ya kila siku.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, muda huo hunipa nafasi ya kutulia, kutafakari maisha yangu na kuimarisha imani yangu ya kiroho. Pia hunisaidia kupata amani ya moyo na mwongozo wa kimaadili unaonisaidia katika maamuzi ya kila siku, hasa katika biashara, familia na mahusiano yangu. Kukutana na waumini wengine, hunipa hisia ya umoja na kunitia moyo. Kwa sababu tunashirikiana changamoto na faraja. Kwa ujumla, kuhudhuria ibada mara moja kwa wiki, hunijenga kiroho, hunipa nguvu mpya na hunisaidia kuanza wiki nikiwa na mtazamo chanya.

Ninapofika kazini, jambo la kwanza hufanya ni kupanga siku yangu ili niweze kuwa na ufanisi zaidi. Huu ni wakati wa kuangalia ratiba ya kazi, kuona kazi gani ni ya haraka na kupanga vipaumbele vyangu. Pia hukagua barua pepe, ujumbe au tarifa muhimu zinazohusiana na kazi, kuhakikisha kwamba hakuna jambo la dharura linalosubiri kushugulikiwa. Baada ya hapo, huanza na kazi muhimu zaidi wakati ya kili yangu bado iko freshi na nikiwa na nguvu za kutatua changamoto. Kwa kufanya hivi, siku yangu huanza kwa mpangilio mzuri, husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa mtazamo mzuri wa jinsi ninavomaliza kazi zaangu zote. Njia hii pia kunisaidia kuboresha nithamu binafsi na kuakikisha kila siku ya kazi inakuwa yenye tija na mafanikio.

Napenda mbwa kwa sababu ni wanyama waaminifu wenye upendo na wanaojenga urafiki wakaribu sana na binadamu. Mbwa hunifanya nijisikie salama na kupendwa kwani mara nyingi huonyesha furaha wanaponiona au wanapokuwa karibu nami. Pia wanapenda kushirikiana na binadamu iwe ni kucheza, kutembea au kulinda nyumba. Jambo linaloafanya wawe rafiki wazuri wa familia. Zaidi ya hayo, kufuga mbwa hunisaidia kuwa naratiba na kuajibika kama kuatunza, kuwapeleka matembezini na kuahakikisha wanapata huduma bora. Kwaujumla, napendelea mbwa kwa sababu wanaroho ya waminifu upendo wa 30 na huwa hufanya maisha yawe ya furaha zaidi.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni wakati wa krismasi. Kila mwaka familia yangu ingekusanyika pamoja na tulifurahia mapambo, taa za rangi na harufu nzuri ya vyakula vya tradisheni. Nilifurahia zaidi kuangalia zawadi na kushiriki katika michezo na familia yangu, jambo lilonipa furaha kubwa na hisia ya upendo. Wakati huo pia tulikula pamoja, tukicheka na kushirikiana hadithi za familia. Jambo lilonifanya nijisikie kuwa sahemu ya kitu kikubwa na muhimu. Kumbukumbu hizi za Christmas zimebaki zikinitia furaha, kunipa hisia za ushirikiano na hufanya nikumbuke thamani ya familia na upendo hata nilipokuwa mtu mzima.

Ninaifadhi pesa kwa njia mbili kuu, kwanza huwa ninaweka sehemu ya mapato yangu kwenye banki ilikuwa na akiba salama na rahisi kufikia wakati wa tharura. Hii pia husaidia kuhakikisha kuwa pesa zangu hazitumiki bila mpangilio na kunipa amani ya akili. Pili, kupanga kuekeza katika miradi au mali za kudumu, kama kununua investment, zinazotoa faida muda mrefu, njia hii ya kuekeza hunisaidia kuongeza thamani ya pesa yangu, kukuza kipato changu na kunipa uhuru wa kifetha kwa siku zijazo. Kwa kuunganisha akiba ya benki na wekezaji, nina hakikisha kuwa pesa zangu zinatunzwa vizuri na zinaendelea kukua kwa wakati.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kuwa na uwazi na kuhitimisha ahadi. Uwazi husaidia kuhakikisha kuwa kila wanachama watimu au watu wanaongozwa wanelewa malengo, matarajio na maamuzi yanayofanywa. Jambo linalojenga uaminifu na ushirikiano. Kuwa na uwazi pia kuna punguza mchanganyiko na migongano kwa sababu kila kitu kinasemekana kwa uwazi bila siri zisizo za lazima. Sifa nyingine muhimu ni kuhitimisha ahadi, yaani kiongozi lazima atimize yale anayo yasema au kuahidi. Hii huthibitisha uaminifu wake, huongeza heshima kwa wafuasi wake na huchochea motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa pamoja, uwazi na kuitimisha ahadi hufanya kiongozi kuwa na kuaminika, mwenye busara na chatu ya mafanikio kwa timu au jamii anayoiongoza.

Natumia simu yangu zaidi kwa shuguli za kazi, kuwasiliana na watu na kutumia mtandao kupata tarifa muhimu. Kazini, simu unisaidia kupiga na kupokea simu, kujibu barua pepe na kutumia programu kama WhatsApp au majukua mengine ya mawasiliano ili kuwasiliana kwa haraka na wateja, ofanya kazi au washirika wabiashara. Pia hutumia simu kupanga ratiba, kueka vikumbusho na kufuatilia kazi za kila siku. Jambo linalo saidia kuwa na mpangilio mzuri. Kupitia mtandao, utafuta tarifa mpia, kujifunza mambo mapia ya nayohusiana na biyashara na kufuatilia mabadiliko ya soko. Wakati mwingine pia hutumia mtandao ya kijamii kwa madhumuni ya kazi na kujitangaza. Ingawa simu inaeza kuwa chanzo cha usumbufu, hujitahidi kuitumia kwa nithamu ili ibaki kuwa chombo cha tija na siyo kupoteza muda.

Ninaenda maktabani mara moja kwa mwezi, wakati huwa hutumia muda kusoma vitabu, kutafuta taarifa, au kufanya utafiti unao nisaidia kuongeza maarifa na uelewa wangu. Kutembelea maktaba hunipa mazingira tulivu ya nayo nisaidia kuzingatia mbali na kelele za kila siku. Pia hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu, hasa katika biashara na maswala ya kujikuza binafsi. Kwa ujumla, kuenda maktabani mara moja kwa mwezi hunisaidia kuendelea kujifunza, kufikiria kwa kina na kubaki na hamasa ya kujiboresha kielimu.

Programu ya simu ninayo itumia kila siku ni WhatsApp naitumia kuwasiliana na watu kazini, familia na marafiki kwa urahisi na haraka. Kupitia WhatsApp, ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu, kushiriki faili na kuratibu shughuli za kazi au za binafsi. Pia ninaitumia kupata taarifa muhimu kwa vikundi vya kazi au biashara. Jambo linalosaidia kuwa karibu na kila ninachohitaji kwa siku yangu ya kawaida.

Ninasherekea siku kuu kwa kutumia muda mwingi na familia na watu wakaribu. Mara nyingi uwanza kwa kushiriki, ibada au tafakari, kisha hufuata kwa kula pamoja, kuzungumza na kushirikiana vicheko. Pia hupanga shuguli ndogo za kufurahisha kama kucheza mchezo, kuangalia filamu au kutembeleana kulingala na siku husika. Kusharekea sikuku unipa nafasi ya kupumzika kutoka ratiba za kawaida, kuimarisha mahusiano na kushukuru kwa hatuwa zilizofikiwa katika maisha.

Nashugulikia muda wa mwisho wa kazi kwa kuanza kupanga vipaumbele vizuri na kugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo zinezoweza kukamilika kwa urahisi. Hii hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo na kufanya kazi kwa mpangilio. Pia huweka ratiba inayobana lakini ya kweli nikihakikisha ninafuata muda nilio panga bila kuchelewesha. Ninapokaribia muda wa mwisho hujitenga na vitu vinavyoweza kunisumbua ili kuongeza umakini na ufanisi. Ikiwa kuna changamoto, huwa na wasiliana mapema na watu kusika ili kupata msaada au kufanya marekebisho. Kwa ujumla, nithamu, mipango mizuri na mawasiliano ya wazi hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unao hitajika.

Napendelea kutumia AC kwa sababu hunipa baridi ya uhakika na mazingira tulivu, hasa wakati wa joto kali. AC huthibiti joto kwa haraka na kwa kiwango ninachotaka. Jambo linalonifanya nijisikie nikiwa na faraja zaidi, kazini au nyumbani. Pia hunisaidia kuzingatia vizuri kazi bila kusumbuliwa na jasho au kelele zaanje. Ingawa upepo wa kawaida unaweza kuwa mzuri wakati mwingine naona AC ni bora zaidi kwa sababu ni thabiti, rahisi kuthibiti na hunipa mazingira bora ya kupumzika na kufanya kazi.

Hekima muhimu niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu, nidhamu na kujitambua vina mchango mkubwa sana katika mafanikio ya mtu. Maisha hayafuati mpango kila wakati na changamoto ni sehemu ya safari, lakini kujifunza kubaki imara na kutoka kutokuwa na tamaa hunisaidia kusonga mbele. Pia nimejifunza umuhimu wakupanga fedha na kufanya maamuzi kwa umakini, hasaa kutokana na uzoefu wabiashara na majukumu ya kifamilia. Zaidi ya hayo, nimegundua kuwa thama amani ya moyo na kujiheshimu ni muhimu kuliko kuwaridhisha wengine. Kujifunza kusema hapana, kuweka mipaka na kuthamini thamana thamani yangu mwenyewe kimenisaidia kukua kiakili na kihisia. Kwa ujumla, hekima hizi huniongoza kufanya maamuzi bora na kuhishi maisha yenye mwelekeo na maana zaidi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na nzuri ya kujitunza, kiafya na kutuliza akili. Kutembea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha mzunguko wa wadamu na kunipa muda wa kutafakari mambo mbalimbali bila presha. Pia ni nafasi ya kufurahia mazingira yanayo nizunguka haswa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ipo tulivu. Kwa jumla, kutembea kwa miguu hunipa nguvu mpya, hunifanya nijisikie mtulivu na huchangia katika afya bora ya mwili na akili.

Mara nyingi husikiliza muziki mtulivu, hasa wa mapenzi, kwa sababu hunipa hali ya utulivu na kunisaidia kukupumzika. Muziki wa ina hii hunikusa kihisia, hunisaidia kutuliza mawazo na wakati mwingine hunipa faraja baada ya siku ndefu. Pia ufaa sana ninapokuwa nataka kutafakari, kufanya kazi kwa umakini, au hata kukupumzika nyumbani. Kwa jumla, muziki wa mapenzi ulio mtulivu hunifanya nijisikie relaxed, mwenye amani ya ndani na kuunganika uvyema na hisia zangu.

Mazingira mazuri ya kazi, hujengwa na mambo kathaa muhimu ya nayo mfanya mfanya kazi ya ajiskie kuthaminiwa, salama na mwenye motisha. Kwanza ni mawasiliano ya wazi na ya heshima katika kati ya wafanya kazi na viongozi. Kwa sababu huwasaidia watu kuelewana, kushirikiana na kutatua changamoto kwa urahisi. Pili, mazingira ya kazi yanapaswa kuwa na mshikamano wa ushirikiano ambapo watu husaidiana badala ya kushindana kwa njia isio na afya. Vile vile, uongozi mzuri unaojali, unaotoa mwelekeo na kuthamini juhudi za wafanya kazi, huchangia sana hali chanya kazini. Upande mwingine ni mazingira yenye usalama, usafi na faraja. Kama nafasi ya kazi yenye mwanga wa kutosha, hewa safi na vifaa vinavyofanya kazi kwa ufanisi. Pia, kutambua juhudi na kutoa fursa za kujifunza na kukua huongeza motisha. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi huwafanya watu wafanye kazi kwa bidii, wafurahie wanachokifanya na kufanikisha malengo ya ma pomoja.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, hasa pale ninapohisi vinaitaji kuboreshwa ili kubaki na ufanisi. Kwa kawaida, upitia hali ya vifaa vyangu kila baada ya muda fulani ni kihakikisha programu zimeboreshwa. Betri zinakaa kwa muda wa kutosha na vifaa vya kiteknolojia vinavyofaa vinapatitana. Pia ninasasisha vifaa wakati kuna toleo jipya la programu au mfumo unaoleta maboresho ya usalama na utendaji. Kufanya hivi, kuna hakikisha kuwa ninaendelea kutumia vifaa vyangu kwa ufanisi, kunizaidia kufanya kazi bila matatizo, na kunipa faraja na uhakika wa kua vifaa vyangu viko tayari wakati wowote ninapohitaji.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo bada ya shuguli za kila siku. Michezo ya video kunisaidia kupumzisha akili, kuburudika na wakati mwingine huongeza umakini na uwezo wa kufikiria haraka. Pia ninjia ya kujifunza mbinu mpya, kushirikiana na wengine mtandaoni na kufurahia muda wangu binafsi. Ingawa ufanya kwa kiasi, ninaona mchezo ya video kukua burudani nzuri, inayo saidia kueka uiano kati ya kazi, mapumziko na furaha.